Ninajihisi vyema kuhusu tathimini za kazi kwa sababu zinanisaidia kuelewa maendeleo yangu pamoja na maeneo yanayohitaji kuboreshwa. Kwa kawaida, tathmini hunipa nafasi za kutathmini uwezo wangu kuelewa matarajio ya mwajiri na kuona kama mimi ni timu tunasonga katika mwelekeo sahihi. Hata hivyo, wakati mwingine tathmini zinaweza kuongeza msongo wa mawazo, hasa pale mtu anapohofia makosa madogo au kukosa kuelewa migezo vinavyotumiwa. Licha ya hilo, inajaribu kuzichukulia kama fursa ya kujifunza na kuimarika zaidi. Ninapopokea mrejesho wa kujenga hujihisi kuwa na amasa mpya ya kufanya kazi kwa ubora. Kuongeza bidii na kutafuta mbinu za kufanya kazi yangu kwa ufanisi zaidi mwisho. Mwisho wa siku, tathmini hunisaidia kukua kitaaluma.

Ninapokuwa na marafiki zangu, hupenda kufanya shuguli zinazoleta furaha, kuimarisha urafiki na kutupa nafasi ya kupumzika baada ya majukumu ya kila siku. Mara nyingi tunapenda kukutana mahali tulivu kama bustanini na au sehemu za wazi ili kuzungumza kuhusu maisha, mipango na malengo yetu ya badae. Wakati mwingine tunapanga matembezi mafupi ya kutembea mjini, kutazama mandhari au kujaribu vyakula vipya katika mikahawa midogo. Pia tunafurahia kucheza michezo midogo ya kuburudisha kama mpira wa miguu au michezo ya mezani inazotuhitaji kushirikiana. Tunapokuwa nyumbani hupenda kutazama vilamu, kusikiliza muziki au kuangalia video za kufuraisha mtaandaoni. Kwa ujumla, ninapenda kufanya mambo yanayotuleta karibu zaidi, kutufanya tukicheka na kutusaidia kuendeleza urafiki wa kudumu.

Kumbukumbu yangu ya kutisha ilitokea nilipokuwa mdogo. Wakati umeme ulikatika usiku wa mvua kubwa sana. Nilikuwa peke yangu ndani ya nyumba na upepo ulikuwa ukivuma kwa nguvu kiasi kwamba madirisha yaligoka kila dakika. Mara nikasikia sauti nzito ya kitu kuanguka nje, nikafuatia na ukimya mzito ulionifanya nisimame kwa muda bila hata kupumua. Nikiwa nimeogopa, nilichukua tochi na nikaenda polepole kuelekea dirishani kuangalia kilichotokea. Nilipofungua pazia kidogo, niliona mtu mkubwa umeanguka karibu sana na nyumba. Jambo lililo nifanya nitambue kiasi gani mambo yanaweza kubadilika ghafla. Moyo wangu ulidunda kwa kasi, lakini baada ya muda nilijituliza. Kumbukumbu hili limenifanya niheshimu nguvu za tabia nje na kuwa mwangalifu zaidi nyakati za dhoruba.

Napenda chakula cha haraka kwa kiwango cha wastani, hasa pale ninapokuwa na shughuli nyingi au sina muda wa kupika chakula cha kawaida. Mara nyingi nachagua vyakula kama vibazi, au kuku wa kukaanga kwa sababu hupatikana haraka na ni rahisi kula ata nikiwa safarini. Hata hivyo, nafahamu kuwa chakula cha haraka si bora kiafya, hivyo ninajitahidi kukitumia kwa nadra na kuhakikisha ninakula milo yenye lishe siku nyingine. Wakati mwingine ninavutiwa na harufu yake na urahisi wake, lakini bado napendelea chakula cha nyumbani kinachopikwa kwa utaratibu. Ninapokula chakula cha haraka, huwa najihisi nimepata mapumziko kidogo kutoka kwa majukumu ya kila siku. Ingawa napenda kukizingatia kwa uangalifu, ili nisiwe na mazoea mabaya ya lishe.

Kuweka afya yangu nzuri ni kipaumbele ninacho kizingatia kila siku. Kwanza, ninahakikisha, ninakunywa maji ya kutosha ili mwili wangu ubaki na unyevu unaohitajika. Pili, ninapanga kula chakula chenye virutubisho kama mboga, matunda, protini na wanga kwa kiwango kinachofa ili kupata nguvu na kuimarisha kinga ya mwili. Pia ninajitahidi kufanya mazoezi mepesi kama kutembea, kukimbia kidogo na kunyoosha viungo kila asubuhi ili kuupa mwili uimara na kustahimili shuguli za siku. Kwa upande wa afya ya akili, napendelea kutumia muda wa kutulia, kusikiliza muziki mtulivu au kusoma vitabu ili kupunguza msongo wa mawazo. Hatimaye ninazingatia usingizi wa kutosha kila usiku kwa sababu kupumzika vizuri hunisaidia kuamka nikiwa na nguvu na hali zuri ya mwili.

Nina hifadhi pesa kwa njia ya mpangilio na nidhamu ili kuhakikisha malengo yangu ya kifedha naendelea vizuri. Kila mwezi ninatenga kiasi maalumu cha mapato yangu na kukiweka kwenye akaunti ya akiba ambayo situmii hovyo. Kabla ya kutumia pesa, huandaa bajeti inayo onyesha mahitaji muhimu kama chakula, usafiri na bili. Kisha napangilia matumizi ya ziada kwa uangalifu ili kuepuka gharama zisizo hitajika. Pia napendelea kutumia huduma za kifedha za dijiti zinazo nisaidia kufuatilia matumizi yangu kwa urahisi. Wakati mwingine uwekeza sehemu ya akiba kwenye miradi midogo au mifuko ya uwekezaji yenye hatari ndogo ili kupata ongezeko la thamani kwa muda. Kwa kuongeza, ninajifunza mara kwa mara kuhusu usimamizi bora wafedha ili kuongeza uelewa wangu na kuboresha maamuzi ninayo yafanya kuhusu pesa zangu.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu ambaye tumekua tukishirikiana kwa muda mrefu na kuelewana bila hata kuhitaji maelezo mengi. Tulikutana shuleni wakati wa shule ya msingi na tangu siku ile tulianza kufanya kazi za darasani pamoja. Urafiki wetu ukaanza kuota mizizi. Kila mara tulikuwa tukisaidiana katika masomo, michezo na hata changamoto za kawaida za utotoni. Tunapokutana sasa tunapenda kuzungumza kuhusu maisha. Kupanga malengo mapya, au kucheka kuhusu kumbukumbu za zamani tulizopitia pamoja. Kinachomfanya awe rafiki wa kweli ni uaminifu wake, unyenyekevu na uwezo wake wa kusikiliza bila hukumu. Ningependa kusema kwamba yeye ni mtu ambaye ni vigumu kumpata. Na ninathamini urafiki wetu kwa sababu umekuwa msaada mkubwa katika safari yangu ya maisha.

Nawasiliana na wafanyakazi wezangu kwa njia inayoo hakikisha maelewano, ufanisi na eshima kazini. Kwanza, ninapendelea kutumia mazungumzo ya ana kwa ana pale ni inapo wezekana. Kwa sababu njia hii, hutusaidia kuelewana kwa araka na kupunguza mkanganyiko. Pia natumia mbarua pepe kwa taarifa rasmi au maelezo marefu. Nazoitaji kurejelewa badae. Kwa kazi za kila siku zinazoitaji arakati za araka tunatumia ujumbe mfupi kupitia majukua ya kizazi kama vile programu za mawasiliano za ofisini ninapo zungumza huwa naeleza hoja zangu kwa uwazi na utulivu ili kuhakikisha kila mtu anafahamu majukumu yake. Pia usikiliza mahoni ya wezangu kwa makini kwa sababu mawasiliano mazuri yanatengemea pande zaote mbili kuelewana. Zaidi ya hayo, nina eshimu muda na mitazamo yao. Jambo linalo saidia kujenga ushirikiano mzuri na mazingira ya kazi yenye utulivu.

Ninapenda kupika kwa sababu ni shughuli inayonipa nafasi za kujieleza na kujaribu ladha mbalimbali. Kila ninapoingia jikoni na hisi kama nimepata muda wa kutulia na kufurahia ubunifu wangu. Mara nyingi hupanga mapishi rahisi kama wali, mboga au supu. Lakini wakati mwingine hujaribu vyakula vipya ili kuongeza ujuzi wangu. Kupika hunisaidia kuelewa vizuri viambato vinavyo tumia na kunifanya kuchagua chakula chenya afya. Wakati wa wikendi napenda kupika chakula kitamu zaidi kwa ajili ya familia au marafiki na huwa tunafurahia kula pamoja huku tukizungumza kuhusu siku zetu. Kinacho ni vutia zaidi katika kupika ni kuoana jinsi ladha zinavyobadilika hatua kwa hatua hadi kuwa mlo kamili. Kupika kwangu ni njia ya kujipumzisha na pia kutengeneza kumbukumbu nzuri na wapendwa wangu.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni siku ambayo nilimaliza masomo yangu ya chuo na kupata cheti changu mbele ya familia yangu. Siku hiyo ilinipa hisia za furaha, fahari na matumaini mapya kuhusu maisha yajayo. Nilihisi kama juhudi zangu zote za miaka mingi, usingizi mchache na changamoto za kila hatua zilipata thamani. Kwa mara ya kwanza, niliona wazi mwelekeo wa maisha yangu na nikajua kwamba ninaweza kufikia malengo makubwa zaidi kwa bidii na uvumilivu. Baada ya sherehe, tulikaa pamoja na familia tukaadhimisha mafanikio hayo kwa chakula na mazungumzo la furaha. Tukio hilo lilinipa nguvu na kujiamini na kunikumbusha umuhimu wa kutokata tamaa. Hadi leo, kila nikikumbuka siku hiyo nahisi msukumo wa kuendelea kujitahidi na kujenga maisha yenye mafanikio zaidi.

Wakati umeme unapokatika, kwanza hufanya tadhmini ya muda unaoweza kutumika bila umeme na kuzingatia shughuli muhimu zinazohitaji mwanga au vifaa vya umeme. Mara nyingi hutoa taa za mikononi, mishumaa au taa za betri ili kuendelea na shuguli kwa usalama. Wakati huo napendelea kutumia muda wa kupumzika kusoma vitabu au kuzungu muza na familia ili kutoegemea umeme pekee. Pia huwa makini kutoanza kutumia vifaa vya umeme haraka baada kuunganishwa tena ili kuepuka huaribifu. Wakati mwingine napanga shughuli zinazo weza kufanyika bila mwanga kama kupanga vyumba, kusafisha, au kupanga ratiba ya siku inayofuata. Kwa jumla, nakabiliana na kukatika kwa umeme kwa utulivu nidhamu na mbinu za kufurahisha ambazo zinanisaidia kutumia muda vyema hadi umeme urudi.

Chakula cha kigeni nilichowai kujaribu ni sushi ya kijapani. Nilijifunza kuhusu chakula hiki kupitia rafiki yangu ambaye alikua amesafiri japani na aliniambia ladha zake ni za kipekee na jinsi maandalizi yake yanavyo hitaji ustadi mkubwa. Nilipo kula sushi hii kwa mara ya kwanza, nilishangazwa na mchanganyiko wa samaki safi, mchele wa ladha maalum na majani ya baharini. Kila kipande kilikuwa na latha tofauti na kuunganisha vyote pamoja kulinipa hisia za kipekee. Pia nilijifunza umuhimu wa kutumia vyakula vipya na mbinu sahii za kupika. Mara nyingine, sushi ilinifundisha pia staha ya kula chakula kwa utulivu na kushughulika vyema na vyakula vinavyo hitaji wangalizi. Kwa jumla, chakula hiki cha kigeni kilinifundisha ladha mpya na kuniacha na kumbukumbu zuri ya kipekee.

Ninaenda maktabani mara chache lakini kwa mpangilio. Mara nyingi mara moja au mbili kwa wiki kulingana na mahitaji zangu ya kusoma au kufanya utafiti. Nilipokuwa na masomo mengi, nilitumia maktaba mara nyingi zaidi ili kupata vitabu na nyaraka muhimu. Siku hizi, napendelea kupanga muda maalumu wa kwenda maktabani ili kuhakikisha napata utulivu wa kusoma bila usumbufu. Mara nyingine huenda maktabani pia kwa ajili ya kutazama vitabu vipya, kusikiliza hotuba au kujifunza kutoka kwa wenzangu. Napenda pia kutumia muda maktabani kupumzika na kuzingatia kile ninacho soma. Maktaba ni mahali pazuri na pa kuunda tabia za kusoma kwa utulivu na kupata marifa mapya. Kwa jumla, kila ziara maktabani huchangia katika maendeleo yangu ya kielimu na kunisaidia kuwa na maarifa mapana.

Ninapo shughulika na kazi za dharura, kwanza hufanya tathmini ya haraka kuona ni nini kinahitaji kutiliwa mkazo mara kwa moja. Kisha, hupanga hatua za kufanya kazi hiyo kwa ufanisi na haraka, huku nikihakikisha usalama wangu na wa wenzangu. Mara nyingine, huomba msaada wa wenzangu au kutumia rasilimali zili zopo ili kazi itekelezwe kwa usahihi na haraka zaidi. Hufanya mawasiliano ya haraka na wenzangu au makurungezi, hili kuwajulisha hali za dharura na kuhakikisha kila mtu anajua jukumu lake. Pia huchunguza njia mbadala ikiwa hatua ya kwanza haiwezi kufanikishwa mara moja. Kwa njia hii, kazi za dharura zinashughulikiwa kwa nidhamu, haraka na kwa ubora unaohitajika. Hii inasaidia kupunguza hatari za tatizo na kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa mpangilio.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea mara kadhaa hasaa katika jamii yangu na mashirika ya CEO ya kiserekali. Mara nyingi nilishirikiana na vijana wengine kusaidia katika usafi wa mazingira, kupanda miti na kusaidia watoto kupata vifaa vya shule. Kazi hii ilinifundisha umuhimu wa mshikamano kwa kijamii uwajibikaji na kuchangia maendeleo ya jamii. Pia ilinisaidia kuelewa changamoto zinazokabili watu wengine na kunifunza kuthamini raslimali tulizo nazo. Nilifurahia sana kuona matokeo ya moja kwa moja ya jitihada zetu. Kama bustani safi au watoto wakiwa na furaha ya kupata vitabu na vifaa. Kila tukio la kujitolea lilibeba mafundisho muhimu ya maisha na kunipa furaha ya kipekee. Kwa jumla, kazi la kujitolea imenisaidia kukuza utu wangu. Mshikamana wa kijamii na hisia za huruma kwa wengine.

Wakati nina msongo wa kazi, kwanza ufanya mapumziko madogo ili kupumzika akili na mwili. Mara nyingine, hupumzika kwa kunywa chai au maji, kupumzika kidogo kando, hau kufanya mazoezi mapesi ya kunyoosha viyungo ili kuondwa mkazo wa misuli. Pia, hupanga tena majukumu yangu na kipaumbele cha kila kazi, nikihakikisha kuwa nashugulikia mambo muhimu kwanza na kuepuka kuchanganyikiwa. Mara nyingine, wasiliano na wazangu au mkuu wa kazi ili kupata msaada au ushauri wa kushungulikia changamoto. Pia, napendelea kutumia muda wa kutafakari au kusikiliza muziki mtulivu ili kuondoa mawaza za akili. Kwa njia hizi napunguza msongo wa kazi kuongeza umakini na kurekebisha mtazamo wangu ili kufanya kazi kwa ufanisi na kwa amani ya akili.

Ndiyo, napenda kuogelea sana kwa sababu ni burudani yenye afya na uchangia nguvu za mwili kwa njia nzuri. Kile ninapokuwa kwenye mbawa au sehemu ya kuongelea, huzuka hisia za furaha na utulivu. Kuaogelea ufundisha nidhamu kwa sababu inahitaji mpangilio wa mwili na nguvu za kudumu. Pia kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo kwani maji hutuo hali ya utulivu na kuondoa wasiwasi wa kila siku. Mara nyingine upendelea kuongelea na marafiki au familia jambo linalo ongeza mshikamano na furaha ya pamoja. Kuongelea pia kuna nisaidia kuimarisha moyo, misuli na viyungo vyote ya mwili. Kwa ujumla, kuongelea ni shuguli lenye faida nyingi kiafya, kiakili na kijamii ambayo ufanya nijisikia mwenye nguvu amani na furaha.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu wa kuaminika na mwenye ufanisi ambaye anaweza kuchangia maendeleo makubwa ya kampuni. Nataka kukuza ujuzi wangu wa kitaalamu na kuweza kushughulikia majukumu makubwa bila usaidizi mwingine. Huku nikiwasaidia wenzangu kufanikisha malengo ya pamoja. Pia nataka kujenga uhusiano mzuri wa kikazi, unaojumuisha mawasiliano bora, mshikamano wa timu na nidhamu ya kazi. Lengo hili, pia linahusisha kupata nafasi ya kuongoza miradi mikubwa na hutoa mwongozo wa wenzangu ili kuhakikisha kila kazi inafanyika kwa ubora. Kwa muda mrefu, nataka kuwa mfano wa mfanyakazi, anayeheshimika, anayejali, maadili za kazi, na kuendeleza taaluma yangu kwa kiwango cha juu. Hii lengo linahitaji bidii, uvumilivu na kujitolea kila siku kazini.

Kipawa ninacho nacho ni uwezo wa kuelewa haraka na kutatua matatizo kwa mbinu za busara. Uwezo unanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi hasa pale ninapokabiliana na changamoto zizizotarajiwa. Pia nina kipawa cha kushirikiana na wenzangu kwa urahisi kuelewa mawazo yao na kufanya kazi pamoja kufanikisha malengo ya timu. Kipawa hiki pia kinahusisha ubunifu kwani mara nyingi hunifanya kuja na mbinu mpya na za kufanya kazi au kuendeleza miradi. Aidha, nina kipawa cha kusikiliza kwa makini. Jambo linaloniwezesha kuelewa matatizo za wengine na kutoa msaada sahihi. Kwa pamoja, vipawa hivi huchangia maendeleo yangu binafsi na mafanikio kazini pamoja na kuunda uhusiano mzuri na kila anayeniwekea kipa umbele. Kipawa hiki ni msingi wa kujitambua na kuendeleza taaluma yangu.

Unaposherehekea mafanikio ya timu, hufanya kwa njia ya pamoja na kuonyesha furaha ya pamoja. Mara nyingi tunapanga hafla ndogo kama chakula cha pamoja, keki au vinywaji ili kushiriki furaha na kila mwanachama wa timu. Pia hupenda kutoa pongezi kwa kila mmoja anayehusika moja kwa moja katika mafanikio hayo. Huku nikisisitiza mchango wa kila mtu na umuhimu wa kushirikiana. Wakati mwingine tunapanga shughuli za burudani kama michezo au matembezi za kikundi ili kuimarisha mshikamano na kuunda kumbukumbu nzuri. Sherehe hizi hufundisha kila mmoja kuthamini juhudi za wenzake na kuendeleza kushirikiana kwa bidii. Kwa njia hii mafanikio ya timu hadha sherehe kwi kwa tu kwa maneno bali pia kwa vitendo vinavyo ongeza mshikamano, motisha na ari ya kufanya kazi kwa pamoja.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa mara kwa mara kwa sababu uniwezeshe kubaini mabadiliko anayojitokeza duniani na kuelewa hali ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Mara nyingi, husoma abari kupitia televisheni, redio au mitandao ya kijamii ili kupata taarifa za haraka na sahihi. Nimejifunza kua kufuatilia matukio haya kuna saidia katika kufanya maamuzi sahihi, kuelewa uwezekano wa kushirikiana na inchi nyingine na kujifunza kutoka kwa uzoefu wa mataifa mbalimbali. Pia, huchangia ufahamu wangu kuhusu tamaduni, teknolojia na mafanikio ya kisayansi yanalozunguka ndunia. Wakati wa matukio makubwa kama olimpiki, uchanguzi au makubaliano ya kimataifa ninaisi msisimuko na furaha ya kushiriki, fikra na wengine. Kwa ujumla, kufuatilia matukio ya kimataifa kunanipa maarifa mapana, ufahamu wa kisasa na hisia ya kua sehemu ya dunia kubwa.

Ndiyo, ninavaa saa kila siku kwa sababu ni sehemu muhimu ya mtindo wangu wa pia ufanyakazi ya kikazi. Ninapovaa saa huzidi kuzingatia muda wangu wa kuhakikisha kwamba kila jambo inafanyika kwa wakati uliopangwa. Pia saa hufanya nijisikie kuwa na nidhamu na husaidia kupanga ratiba ya kila siku. Hasa pale ninaposhughulika na kazi nyingi au mkutano ninapenda aina za saa zinazochanganya mvuto wa kisasa na urahisi wa kutumia. Wakati mwingine hupendeza pia kuwa na rangi au mtindo unaofanana na mavazi yangu kwa ujumla kuvaa saa ni sehemu ya mazoea yangu ya kila siku. Kwani kunisaidia kudumisha usahihi wa muda, nidhamu na kuonekana kwa heshima katika mazingira ya kazi na kijamii.

Napiga picha mara chache lakini kwa mpangilio. Mara nyingi wakati ninaona mandhari za kuvutia au tukio maalumu. Napenda kupiga picha za asili, jiji, au marafiki na familia kwani kunasa kumbukumbu za kipekee ambazo zinaweza kurudiwa kwa muda mrefu. Wakati wa likizo au matembezi, napiga picha kwa mara nyingi zaidi ili kurekodi mandhari za kipekee na matukio za furaha. Pia napenda kupiga picha zinazohusiana na shughuli zangu za kila siku au mchoro za maisha ya kawaida. Kwani hizi mara nyingi hufanya kumbukumbu ziwe za kipekee na za kipekee zaidi. Kupiga picha kunanisaidia kuonyesha ubunifu, kujifunza mtindo wa kumuanga na rangi na kushirikisha hisia zangu kupitia picha. Kwa jumla, kupiga picha ni burudani na kujifurahisha, kujirekodi na kuendeleza ubunifu wa kipekee.

Ndiyo, napenda kutembea msituni kwa sababu ni moja ya shughuli ambazo hunipa utulivu mkubwa na nafasi ya kupumua mbali na kelele za mijini. Ninapoengia msituni nahisi hewa safi ikinipa nguvu mpya na kunifanya nijisikie huru zaidi. Vile vile napenda kusikiliza sauti za ndege upepo ukipita kwenye matawi na harufu ya udongo ambayo hunikumbusha utulivu wa asili. Kutembea huko hunipa nafasi ya kutafakari malengo yangu, kupanga siku zangu na kufikiria bila usumbufu. Wakati mwingine napenda kuchukua picha za manthari ya kijani niliyokutana nayo njiani. Zaidi ya yote msitu hunipa hisia ya amani na ufufuo wa akili ambao hunifanya niwe tayari kukabiliana na changamoto mpya.

Kwa mwaka naenda hospitali mara chache sana. Isipokuwa pale ninapohitaji uchunguzi wa kawaida au ninapohisi dalili zisizo za kawaida. Mara nyingi ujitahidi kutembelea hospitali angalau mara mbili kwa ajili ya vipimo vya jumla ili kuhakikisha afya yangu iko sawa vipimo hivyo unisaidia kujua hali ya mwili wangu mapema kabla ya tatizo lolote kuwa kubwa. Wakati mwingine, kama ninapata mafua makali, maumivu ya muda mrefu au jeraha ndogo, huenda hospitalini kutafuta ushauri wa daktari. Sina tabia ya kusubiri hali iwe mbaya ndipo ni tafute matibabu kwa sababu na amini kinga na ufuatiliaji wa afya ni muhimu sana. Kwa jumla, ninapenda kuenda hospitali kwa sababu za tahathari badala ya kusubiri ugonjwa ukuwe.

Tunda langu la kupendeza zaidi ni parachichi kwa sababu lina ladha laini, linaonekana kupendeza na linaweza kuliwa kwa njia nyingi bila kuchosha. Kila mara ninapokula parachichi najisikia kama ninapata mchanganyiko wa ladha na lishe bora kwa huwa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mwili kuwa na nguvu na afya. Napenda kulikula pamoja na mkate wali hau ata kulifanya saladi rahisi lenye nyanya na kitunguu. Wakati mwingine uliponda na kuweka chumvi kidogo ili kupata ladha tamu zaidi. Pia napenda jinsi linavyonishibisha haraka bila kunifanya nihisi uzito kupita kiasi. Kwa ujumla, parachichi limekuwa sehemu ya mlo wangu wa kila siku kwa sababu ya urahisi, utamu na umaridadi wake katika mapishi mbali mbali.

Napenda sana kutanzama michezo kwa sababu unipa furaha na kunifanya niondoke kwenye mawazo ya kila siku. Mpira wa miguu ndiyo mchezo ninaofuatilia zaidi asa ukiwa na timu ninayo ishabikia. Ninapoketi kutanzama mechi isia zangu ubadilika mara moja. Mara nafuraia. Mara ninawaza sana asa pale mchezo unapokaribia kuisha. Nakumbuka mechi moja ambazo bao lilipatikana sekunde za mwisho. Na tulipopiga kelele kwa furaha niliisi kama moyo umeshuka na kurudi juu kwa msisimuko. Mara nyingi upenda kutazama michezo nikiwa nyumbani hau sehemu tulivu nikiwa na rafiki mmoja au wawili. Wakati mwingine uwa najikuta nimesimama bila kujitambua nikisubiri matokeo. Michezo kwangu ni burudani na pia tiba ya mawazo.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu yangu ya mkononi. Kwa sababu imekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Kila asubuhi, mara tu ninapoamka huiangalia kupata taarifa muhimu kama ujumbe, ratiba na mambo yanayonikabilia siku hiyo. Siku hunisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na hata kazi bila kujali sehemu niliyo. Pia hutumika kama chanzo cha habari, burudani na msaada wa haraka ninapohitaji kujifunza jambo jipya. Mara nyingi hutegemea simu kwa ramani kukamera na kuhifadhi kumbukumbu muhimu. Wakati mwingine nahisi kama simu imekua msaidizi wangu wa karibu kwa sababu hunifanya niwe karibu na ulimwengu mzima bila kusafiri kwangu simu ni kifaa cha lazima.

Mimi hufanya mazoezi kulingana na siku, lakini mara nyingi hupendelea jioni kwa sababu huwa tayari nimemaliza majukumu yangu na mwili unakuwa umeshapata nguvu ya kutosha. Wakati wa jioni, huwa najisikia huru zaidi na sina haraka, hivyo ninaweza kufanya mazoezi kwa utulivu bila kukimbizana na muda. Hata hivyo, kuna siku ambazo napenda kufanya mazoezi asubuhi ili kuanza siku nikiwa na nguvu na mawazo safi. Mazoezi ya asubuhi hunipa motisha, lakini changamoto ni kuamka mapema ili kuyafanya. Kwa ujumla, jioni ndiyo muda ambao huwa unanifaa zaidi kwa sababu ni rahisi kuzingatia mazoezi na kuyamaliza vizuri. Mazoezi yamenisaidia kuboresha afya kuongeza nguvu za mwili na kunifanya nihisi mchangamfu kila siku.

Harufu ninazoipenda zaidi ni ile ya mvua inaponyesha ardhini baada ya jua kali. Kila mara ninapoisikia, hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye amani ya ndani. Harufu hii huwa laini baridi na yenye ukumbusho wa siku za utotoni nilipokuwa nikicheza nje wakati mvua ya kwanza ya masika iliponyesha. Wakati mwingine, hunikumbusha safari za kijijini ambako hewa ilikuwa safi na maisha yalikuwa mepesi. Ninapopata harufu hii nahisi kama dunia imetulia kwa muda mfupi na mawazo yangu yote mabaya hutoweka. Hunipa matumaini mapya na hisia za upiaji kana kwamba maisha yanapata mwanzo mwingine. Kwangu harufu ya mvua ni zaidi ya harufu tu ni kumbukumbu. Faraja na hali ya utulivu ambayo ningependa kuisikia kila wakati.

Zawadi zuri zaidi nililowai kupokea ni saa ndogo mkononi nilio tunukiwa na rafiki wa karibu katika siku ambazo sikuitegemea kabisa. Ingawa haikuwa ya garama sana ilinifika kwa wakati ambao nilikuwa ninapitia changamoto na ilinifanya nijihisi kuthaminiwa sana. Nakumbuka aliniambia kuwa alitaka niwe na kitu cha kunikumbusha kuwa muda ni muhimu na kwamba kila siku mpya huja na nafasi ya kuanza upya. Kila ninapoitazama sahi, unikumbusha urafiki wetu wa kweli, hali za kujali na mazungumzo tulizowahi kushiriki. Zawadi hii inaningusa kwa sababu haikuwa tu kitu cha kushika, bali pia ujumbe wa moyo. Inanipa tabasamu kila mara na kunikumbusha kuwa, kuna watu wanaojali kwa dhati bila kutazamia chochote.

Napendelea sana filamu zinazo changanya hisia na ujumbe wa kina, hasaa zile za maisha alisi na tamthilia zenye msisimko wa taratibu. Filamu za aina hii hunifanya nijisikia karibu na wahusika na kunisaidia kutafakari kuhusu maisha. Uhusiano na changamoto tunazo pitia kama binadamu. Pia napenda filamu za kusisimua zinazo husu upelelezi kwa sababu zina hitaji umakini na mara nyingi unifanya ni tafute majibu kabla ya mwisho. Kuna filamu zilizo niacha nikiwa nimeshikwa na butua kwa jinsi zilivyo tumika zilivyo tumia hadithi rahisi lakini zenye uzito wa hisia. Ninapo zitazama, hujisikia kama nimehama kutoka ulimwengu wa kawaida na kuingia katika safari nyingine ya kiakili na kihisia. Filamu hizi hunipa burudani, hutuliza mawazo na wakati mwingine hunitia, moyo kuendelea kupambana katika maisha.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga mara kadhaa, ingawa si mtaalamu. Napenda kufanya yonga hasa asubuhi kabla kuanza shuguli zangu za kila siku, kwa sababu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuanza siku nikiwa mtulivu. Mazoezi ya yoga hunisaidia kupanua misuli, kuboresha pumzi na kunifanya nijiskie mchangamfu. Kila ninapufanya yoga, uhisi mwili unapata usawa na akili inapata utulivu. Nakumbuka siku moja nikiwa kwenye mazoezi ya yoga nje, katika bustani tulioja miti, nilihisi amani, isioelezeka, ikitanda mwilini mwangu. Ingawa ni mazoezi yanalohitaji uvumilivu. Kila wakati ninapoumaliza, huwa najiskia nafuu na nguvu za kuendeleza na siku kwa furaha na matumaini.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni njia rahisi na ya asili ya kujituliza na kujiweka karibu na mazingira. Kila ninapotembea, napata nafasi ya kusafisha mawazo na kujipa muda wa kutafakari mambo mbalimbali bila presha. Mara nyingi napenda kutembea jioni wakati jua linapozama kwa sababu upepo huwa mwanana na mazingira huwa kimya kwa kiasi. Wakati mwingine natembea asubuhi ili kuanza siku nikiwa mchangamfu. Kutembea pia hunisaidia kuangalia vitu vidogo ambavyo, huwa sivioni nikiwa kwenye haraka, kama ndege wanaoaruka, harufu ya maua, au muundo wa mawingu. Ninahisi utulivu na uhuru kila ninapochukua hatua moja baada ya nyingine. Kwangu, kutembea ni burudani, mazoezi na tiba ya akili kwa wakati moja.

Keki nimewahi penda zaidi ni keki zenye ladha tamu ya asili. Ile ambalo harufu yake hunifanya nijisikie kama niko nyumbani. Mara nyingi hupenda keki lenye utamu pole wa maziwa na manukato za mimea ya asili. Kwa sababu ladha yake huwa nyepesi na haichoshi. Kila ninapo ila hunikumbusha sherehe za utotoni tulizokuwa tukifanya nyumbani ambapo tuliandaa keki rahisi lakini tamu sana. Harufu yake inapo changanyika na hewa ya jioni hunipa hisia za utulivu na furaha ya ndani. Napenda jinsi inavyo yeyuka, mdomoni, taratibu na kuniacha nikitabasamu bila kujizuia. Kwangu, keki ya ladha ya asili ndiyo bora zaidi kwa sababu ni rahisi, tamu na hunikumbusha thamani ya nyakati tulivu.

Ninaposhambulia tatizo kazini, kwanza hufanya jitihada za kuelewa chanzo chake kwa undani. Hii ni atua muhimu ili kuepuka kufuata suluhisho zi zisizo sahihi. Baada ya kuel kuelewa tatizo, ujaribu kutengeneza mpango wa a atua. Kwa atua wa kuutatua nikiizingatia e rasilimali muda na watu waliopo. Mara nyingi uchukua muda kuzungumza na wenzangu au kupata maoni ya wengi ili kuona suluhisho jingine ambalo inaweza kuwa bora. Wakati wa utekelezaji, ufuata mpango kwa umakini huku nikibadilisha kidogo kidogo inapoitajika. Mwisho, uchunguza matokeo na kujifunza kutoka kwa tatizo lililotatuliwa ili kuhakikisha hali kama iyo aijarudi aijarudi. Kwa ju ujumla, inashungulikia matatizo kwa umakini, utulivu na nidhamu, nikiakikisha kila atua inafanywa kwa uma makini.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chai ya asali na limao. Napenda ladha yake mchanganyiko wa tamu na chachu kidogo inazonifanya nijisikie chanya na mchangamfu. Mara nyingi huchokinywa asubuhi au jioni nyumbani wakati wa kupumzika baada ya shughuli nyingi. Nakumbuka rafiki wangu wa karibu ndiye aliyeniambia jaribu chai hii badala ya ile ya kawaida. Na tangu wakati huo imenifanya nipenda sana. Kila ninapo kinywa, huhisi mwili unapata nguvu kidogo na akili inafungua. Ikitoa hisia za utulivu na furaha chai hii sio tu kinywaji bali pia ni sehemu ya utamaduni. Na kumbukumbu nzuri ambazo unifanya nijisikie karibu na familia na marafiki.

Ndiyo, napenda kukimbia kwa sababu hunipa hisia ya uhuru na kunifanya nijisikie mwepesi kiakili na kimwili. Kila ninapovaa viatu vyangu na kuanza kukimbia taratibu, nipo kama naachilia mawazo yote mazito niliyobeba siku zima. Mara nyingi hukimbia asubui mapema au jioni wakati jua linapopungua, kwani hewa huwa baridi na mazingira ni tulivu. Nakumbuka nilipo anza kukimbia, rafiki yangu ndiyr aliyenishauri nijaribu kama njia ya kujenga mwili na kupunguza msongo wa mawazo. Na kweli ili nisaidia sana. Ninapo kimbia huwa na nasikiliza pumzi zangu na hatua zangu zikigonga ardhi. Jambo linalonitia nguvu kuendelea mbele. Baada ya kukimbia, uhisi mwili ukiwa mchangamfu na akili ikiwa nyepesi. Kama kana kwamba nimepewa mwanzo mpya.

Ninge pongeza kurudi ujana kwa njia ya mawazo tu, si lazima kimwili. Ujana una uzuri wake, nguvu, nguvu nyingi, hamasa ya kujaribu mambo mapya na ule uhuru wa kufanya makosa bila mzigo mkubwa wa majukumu. Lakini pia unachangamoto zake kama kutotulia na kutotambuwa thamani bahati ya vitu muhimu maishani. Nikipata nafasi ya kurudi ujana kwa muda mfupi, ningependa kutumia wakati huo kujisikuma zaidi, kujaribu mambo ambazo nilichelewesha na kufurahia maisha bila hofu nyingi. Hata hivyo, naona uzuri pia wa umri wa sasa kwa sababu nimejifunza mengi, nimekomaa na ninahekima ya kufanya maamuzi bora. Kwa hiyo, kurudi ujana ni wazo zuri la kukumbusha furaha za zamani lakini pia nina thamini safari niliyonayo sasa.

Majira ninayopenda zaidi ni masika, kwani huwa na hali la hewa lenye unyevu kidogo na mvua afifu zinazo tuliza joto. Napenda jinsi kila kitu kinavyo poa na mitaa na mashamba kujaa rangi la kijani safi nakumbuka nilipokuwa mtoto, tulipokuwa tukicheza nje ya nyumba tukifurahia matone ya mvua. Hilo ndilo lililonifanya nipende sana majira hayo. Mara nyingi hupenda kutembea kusoma vitabu nje au kupumzika kando ya dirisha huku nikisikiliza sauti ya mvua ikipiga juu ya paa. Hali la hewa wakati wa masika hunifanya nijisikie utulivu furaha na mshikamano na asili. Masika kwangu ni majira ya faraja. Furaha ya ndani na muda mzuri wa kufikiria mambo kwa utulivu.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni hadithi ya siku njema. Napenda kitabu hiki kwa sababu kilinifundisha maadili ya maisha, ujasiri na umuhimu wa kushirikiana na wengine. Hadithi yake iliyojaa changamoto na mafanikio imenifanya nifikirie jinsi ya kushughulikia matatizo zangu binafsi. Muhusika niliyempenda zaidi ni kijana mwenye moyo wa huruma na akili timamu ambaye hakukata tamaa licha ya changamoto nyingi alizokutana nazo. Nilishauriwa kusoma kitabu hiki na mwalimu wangu wa shule ambaye alisema kitakuwa cha kunisaidia kukuza mtazamo mzuri maishani. Bila shaka, ningependa kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyu kwani namna yake ya kueleza hadithi ni ya kuvutia na kuniacha nikiwa na mafundisho ya thamani baada ya kila ukurasa.

Study muhimu zaidi kwa kazi yangu ni ujuzi wa mawasiliano kwa sababu kazi yoyote inahitaji kueleza mawazo kwa uwazi na kuelewa wenzako vyema kwa mfano. Kuandika ripoti, kushughulikia wateja au kushirikiana na timu kunahitaji uwezo wa kueleza kila jambo kwa namna, rahisi na zenya madinki. Pia study ya kupanga muda ni muhimu sana, kwani inasaidia kumaliza kazi kwa ufanisi bila kuchaganyikiwa. Kwa upande mwingine, ujuzi wa kutatua matatizo ni muhimu, kwani kazini kila mara kuna changamoto zisizo tarajiwa zinazohitaji suluhisho, haraka na sahihi. Mwisho, study za kimsingi kama uvumilivu, usikivu na kushirikiana na wengine hufanya kazi iwe rahisi na lenye matokeo bora. Kwa jumla, study hizi zina nisaidia kuwa mfanisi na kutoa matokeo mazuri kila siku.

Mara nyingi huifadhi data yangu katika kifaa changu cha simu au kompyuta kwa kutumia. Folder zilizo pangwa vizuri ili nisipoteze mafaili muhimu. Pia napenda kutumia huduma za uhifadhi mtandaoni kama vile ifadhi za wingu, kwa sababu zinaniwezesha kupata data yangu ata nikiwa mbali na kifaa changu. Hii unisaidia sana ninapo hitaji hati, picha au tarifa nyingine kwa haraka. Wakati mwingine hutumia kifaa cha ziada kama kadi ya kumbukumbu au kifaa cha kuhifadhi nje ili kuhakikisha data zangu hazipotei endapo kifaa kikiharibika. Kwa kufanya hivi, nahisi salama na nina uhakika data yangu ipo katika maeneo tofauti na ipo salama didhi ya kupotea au kuharibika.

Kila usiku kabla ya kulala, huwa na utaratibu mdogo wa kupumzika na kujianda kwa usingizi mzuri. Kwanza, hupenda kuondoa mawazo ya kazi au shughuli za siku, mara nyingine kwa kusoma kitabu au kusikiliza muziki tulivu. Baada ya hapo, hufanya baadhi ya maandalizi ya kesho kama kupanga ratiba au kuanda mavazi za na vifaa vinavyo itajika. Mara nyingine hupenda kufikiria mambo mazuri yaliyo tokea siku hiyo na kushukuru kwa hayo mafanikio. Hatimaye, hupumzika kidogo kwenye kitanda, akitumia muda huo kutulia akili na mwili. Utaratibu huu hunisaidia kulala kwa utulivu kuamka tena nikihisi mwepesi, mchangamfu na tayari kukabiliana na siku mpya.

Programu ya simu ni nayoitumia kila siku ni Whatsapp. Napenda kutumia programu hii kwa sababu inaraisisha mawasiliano na familia, marafiki na wezangu wa kazi bila kujali umbali. Kila asubui mara tu ninapo amka huwa napitia ujumbe na majibu ya watu muhimu ili kuanza siku nikiwa na taarifa zote muhimu. Pia hutumika kushiriki picha, faili au taarifa muhimu kwa haraka na kwa urahisi. Programu hii pia hunisaidia kuungana na makundi ya shule, kazi, au marafiki. Jambo linalonifanya niwe karibu na kila mtu. WhatsApp ni zaidi ya programu ya mawasiliano kwangu. Ni zana ya kila siku inayoniwezesha kushirikiana, kubadilishana habari na kupata burudani kidogo.

Kujipanga kwa mkutano kwanza hufanya maandalizi ya awali kwa kupitia ajenda na kuhakikisha kila taarifa muhimu ipo tayari. Hupanga nukta au hoja ambazo ningependa kushiriki ili mkutano uende kwa mpangilio na ufanisi. Mara nyingine hufanya mazoezi kidogo ya mazungumzo au kuandika vidokezo vya haraka ili kuepuka kusahau jambo lolote muhimu. Pia hufikiria kuhusu mtu au watu watakaoshiriki mkutano ili kuelewa mitazamo yao na jinsi ya kushirikiana nao kwa heshima. Kabla ya kuanza, huhakikisha vifaa vyote vinavyo hitajika kama daftari, kalamu na kompyuta vipo tayari. Utaratibu huu hunisaidia kuingia kwenye mkutano kwa kujiamini, utulivu na uwezo wa kutoa michango yenye maana.

Ujuzi ninaupenda kujifunza ni ule wa kupanga muda na kuendesha kazi kwa ufanisi. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu unarahisisha maisha ya kila siku, unasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza tija katika kazi na shughuli binafsi. Nilijaribu hapo awali kutumia kalenda na orodha za kazi, lakini bado nahisi kuna mengi ya kuimarisha. Ningependa kujifunza kwa kusoma vitabu maalumu kushiriki semina na kujaribu mbinu mbalimbali kila siku kuona ni ipi inafaa zaidi kwangu. Kupitia mazoezi ya kila siku, nitapanua ujuzi huu hatua kwa hatua. Ujuzi huu siyo tu unarahisisha kazi bali pia unaleta utulivu wa aki nafasi ya kufurahia maisha bila haraka na wasiwasi. Kwangu ni msingi wa mafanikio na ustabu wa kila siku.

Ndiyo, najiona kama mtu mwenye ubunifu kwa sababu mara nyingi napenda kutafuta jia mpya za kutatua changamoto na kufanya mambo kwa mtazamo tofauti. Ubunifu kwangu hauishii kwenye sana pekee, bali unaonekana katika jinsi ninavyo panga kazi, ninavyo wasiliana, na ninavyo jiraisisha shunguli za kila siku. Kila ninapo kutana na tatizo, kwa kawaida huwa najipa muda wa kutafakari mbinu mbadal badala ya kukimbilia suluhisho la kawaida. Pia napenda kuunda mawazo, mapya kupitia kusoma, kuangalia watu wanao nitia moyo na kujaribu vipaji vipya. Ingawa si hitaji kuwa mchoraji au muandishi maarufu ili kuitwa mbunifu. Naamini uwezo wa kufikiria inje ya mipaka na kubuni mawazo mapya ndiyo kiini cha ubunifu wangu. Uo ndiyo mtanzamo ninaojivunia.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa kwa sababu unipa isia ya utulivu na nishati ya kutosha kuendelea na shuguli zangu za kila siku. Kila ninapo kunywa maziwa, hasa ikiwa joto, nahisi mwili wangu unapata nguvu mpya na akili yangu inatulizana. Nimezoea kunywa maziwa asaa asubui kabla ya kuanza kazi kwa kuwa unisaidia kujisikia tayari na makini. Wakati mwingine upenda kuongeza kakao ili kupata ladha tamu zaidi, hasaa katika siku zenye baridi. Pia maziwa yana nikumbusha utoto kwa kwani nyumbani tulikuwa tunapewa kila siku jioni baada ya shunguli za mchana. Iyo kumbukumbu unifanya kuyathamini hata zaidi. Kwa ujumla maziwa ni kinywaji ninacho kifurahia na nacho kiona kuwa muhimu kwa afya na ustawi wangu wa kila siku.

Ndiyo, mara nyingi ufanya manunuzi kwa kutumia simu kwa sababu inaraisisha maisha na kunipa uraisi mkubwa. Kwa mfano, inatumia simu kununua bidhaa ndogo ndogo, kulipa bili, au ata kuangiza chakula, yote bila kusafiri kwenda dukani. Hii ni muhimu hasa pale ninapokuwa na shuguli nyingi au sina muda wa kwenda mahali mbali. Kila ninapofanya manunuzi kwa simu, uhisi usalama na haraka kwani ninapata uthibitisho wa malipo mara moja na mara nyingine pia napata punguzo au offer za kidigitali. Programu za simu pia hunisaidia kufuatilia manunuzi yangu, kumajilisha hoda hau kurudisha bidhaa kwa urahisi. Kwa kweli, kununua kwa kutumia simu kunarahisisha maisha ya kila siku na kuniacha nikiwa na amani ya akili.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata ni siku niliohudhuria tamasha kubwa la muziki kwa mara ya kwanza. Na hadi leo bado nakumbuka jinsi tukio hilo ilivyonipa hisia za tofauti. Nilifika mapema nikakuta watu wa umri mbalimbali wakiwa na furaha. Wakicheka na kuimba pamoja kana kwamba walikuwa familia moja. Wakati wasanii walipopanda jukwani mwanga na sauti vilichanganyika kwa namna ambayo lilifanya nisahau kabisa matatizo za kila siku. Nilihisi kama niko mahali ambapo ningeweza kuwa huru. Kufurahia na kuishi kwa wakati huu wa pekee. Pia nilikutana na watu wapya ambao tulipigia gumzo la kirafiki kana kwamba tumefahamiana muda mrefu. Tukio hilo lilibadilisha mtazamo wangu kuhusu maisha na kunikumbusha umuhimu wa kufurahia safari ya sasa.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti kila siku kwani kunanipa habari za sasa kuhusu mambo ya ndani na kimataifa. Kusoma gazeti kunanisaidia kuelewa matukio muhimu, siasa maendeleo na jamii na maswala ya kiuchumi ambayo yanaathiri maisha ya kila siku. Kila asubuhi, hupata muda wa kukaa kwa utulivu nikipitia ukurasa mmoja baada ya mwingine, nikijaribu kuelewa taarifa na kufikiria maoni yanayowekwa. Gazeti pia hunifundisha maneno mapya, misemo, na njia za kueleza taarifa kwa ufupi na kwa maana. Jambo linaloongeza ufahamu wangu na lugha na mtazamo wa dunia. Mara nyingi huchukua hoja au habari muhimu na kuzijadili na familia au marafiki. Jambo linaloongeza kuelewa na mawazo mapana kuhusu matukio yanayotokea. Kusoma gazeti kwangu si tu burudani bali pia njia ya kujipatia elimu na ufahamu wa kila siku.

Naposhughulikia muda wa mwisho kwanza hupanga kazi kulingana na umuhimu wake na muda uliobaki ili kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati. Hupanga hatua kwa hatua kushirikiana na wengine na kuondoa mambo yasiyo ya lazima ili kuongeza ufanisi. Pia huwa na jitahidi kutojihusisha na usumbufu wowote wa nje ili kuzingatia kazi kikamilifu. Wakati kazi inapokamilika kabla ya muda, uhisi kuridhika na utulivu. Hii pia hunisaidia kujenga nidhamu binafsi na kuongeza ujasiri wa kukabiliana na changamoto nyingine. Kwa ujumla, kushughulikia muda wa mwisho kunahitaji mpangilio nidhamu kipaumbele na umakini mkubwa ili kufanikisha kila jambo kwa ufanisi.

Mara nyingi nasoma habari mtandaoni kupitia tovuti za magazeti makubwa na programu zao rasmi. Kwani zinatoa taarifa za haraka na zakuaminika kuhusu mambo ya ndani na kima taifa. Napenda pia kutumia mitandao ya habari ya kiswahili kama BBC kiswahili Voa kiswahili na the standardi kwa habari na zinazohusu siasa, uchumi, afya na maendeleo ya jamii. Kila asubuhi hupata muda wa kukagua taarifa muhimu kupitia simu yangu au kompyuta. Nikijaribu kuelewa matukio yanayo jiri na kuchambua mawazo yanayotoleo. Pia hutumia mitandao hii kupata maoni na uchambuzi wa talamu, jambo linalongeza ufahamu wangu, kusomea habari mitandao ni kwangu ninjia rahisi na ya haraka ya kuwa na tarifa za hii kila siku bila kulazimika, kusubiri gazeti la karatasi au matangazo la televisheni.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa nafasi ya kugundua ladha tofauti na kujifunza kuhusu tamaduni mbalimbali. Kila ninapoonja chakula ambacho sijawahi kula hapo awali, huhisi musisimuko na hamu ya kujua kinasemaje, kina ladha gani na kimeandaliwa vipi. Wakati mwingine huenda nikapenda ladha hiyo mara moja na wakati mwingine ninahitaji kuila mara mbili ili kuizoae. Pia kujaribu vyakula vipya hunisaidia kupanua mawazo yangu kuhusu mapishi na kunifanya nipende kupika zaidi yumbani. Kila ninapo fanikiwa kupenda chakula kipya huhisi kama nimeongeza kitu kipya katika maisha yangu ya kila siku. Kwa kweli, kuonja vyakula vipya ni njia zuri ya kufurahia maisha na kupata uzoefu wa kipekee.

Siku ya kuzaliwa kwangu uwa ni tukio maalumu ambalo napenda kusherehekea na familia na marafiki wa karibu. Nakumbuka sherehe nilioipenda zaidi tulipokuwa na chakula kizuri, keki tamu na vinywaji vienye latha nzuri. Huku tukicheka na kuimba wimbo wa eri ya siku ya kuzaliwa. Keki ninaloipenda zaidi ni ile yenye ladha ya asili na harufu nzuri kwa zawadi ningependa kitu cha kipekee cha kumbu kumbu au kifaa kidogo cha teknolojia kitakacho nisaidia katika maisha yangu ya kila siku. Shirehe hii ni wakati wa furaha, mshikamano wa familia na kumbukumbu zuri zinazo niache nijisikie, mpendwa na kuthaminiwa. Pia ni fursa zuri ya kushukuru kwa yote mazuri ni iyo yapata mwaka mzima na kupanga malengo mapya ya mwaka ujao.

Utaratibu wangu wa kunywa chai ni sehemu muimu ya maisha yangu ya kila siku. Kila asubui upika kikombe cha chai mara tu baada ya kuamuka. Nikitumia maji safi na majani la chai ya asili. Mara nyingi uongeza sukari kidogo na ndimu ili kupata ladha nyepesi na yenye utulivu. Jambo linalonifanya nijisikie mchangamfu na makini kuanzia kazi. Napenda kunywa chai nyumbani kando ya dirisha nikifurahia upepo mwanana na sauti za asubui. Bila kikombe changu cha chai, uhisi kukosa nishati na utulivu wa akili kwani ni sehemu ya utaratibu wangu wa kuanza siku kwa amani na mtanzamu mzuri. Utaratibu huu pia unisaidia kupuumzika kidogo kabla ya kuanza shughuli nyingine za siku.

Ndio, mara chache hupakia picha mtandaoni, lakini kwa makini zangu. Kawaida hufanya hiyo ili kushirikiana na familia, marafiki, au kushiriki matukio muhimu maishani. Kabla la kuweka picha, huwa ninahakikisha kuwa ni salama, haionyeshi taarifa binafsi zinazoweza kuathiri usalama wangu na inafaa kwa hathira ililoikusudia. Pia hupendelea kuchagua picha zinazofurahisha au kumbukumbu nzuri badala la zile zisizo na maana. Mara nyingine hupakia picha kwenye mitandao ya kijamii kwa madhumuni ya kuwasiliana na watu walioko mbali kwani inarahisisha kushirikiana na kushirikiana furaha au mafanikio. Kwa kweli, kuweka picha mtandaoni kwangu ni jambo linalofanya ninalofanya kwa tahadhari na hekima kuhakikisha usalama na faraja yangu binafsi.

Mara nyingi asubuhi, upenda kula kifunkua kilicho rahisi, chenyelishe na kinachonipa nguvu za kuanza siku. Kawahida uchangua mkate wa unga wa ngano au mahindi, pamoja na mayai yaliyo chomwa au kupikwa kwa njia nye pesi. Mara nyingine, upenda kuongeza matunda kama ndizi au tofaa ili kupata vitamini na nguvu za mwili. Pia upenda kunywa kikombe cha chai au maziwa pamoja na kifungua kinywa, jambo linaloongeza hisia za utulivu na kuamuka vizuri. Kila asubui ninapokula kwa utaratibu u, uhisi mwili wangu unapata nishati na akili inakua makini kuanza kazi. Kifungua kinyo cha asubuhi kwangu situ kinatoa nguvu, bali pia nisehemu za utaratibu wa afya na maisha mbora kila siku.